Mimi napendelea mahali pa kimya kwa sababu, unaweza kufanya mambo yako, ya kama umetulia, yaani unautulivu wa akili, unaweza kupata mawazo yako vyema, yaani unaweza kujiburudisha tu vizuri bila kelele yote pale, yaani ni mahali tu pazuri, unahisi kwamba unapata na fugu ya mawazo.

Mimi husherehekea sikukuu pamoja na familia yangu, marafiki zangu pia, tunakuja pamoja sisi wote, tunashirikiana pamoja, tunapika, pia tunakunywa vinywaji za aina, tofauti, tofauti, soda, pale, sharubati, baada ya kusherehekea na vyakula. Tunakaa chini, tunazungumza, tunaeza kubadilishana mawazo, tunapanga ratiba ya mwaka mwaka unaokuja ama wiki inayokuja yaani tunapanga mambo ambayo tutafanya kama marafiki, kama ni michango, kama ni mahali pa kuenda kuona, kutembea, tukiweza kuona wanyama pia tunapanga siku za kuenda kutembelea walio wagonjwa, pia tunapanga siku za kuenda kutembelea watoto yatima katika huo msimu wangu hiyo kipindi cha sherehe hapo unaeza kuzungumza na marafiki zangu tunafurahia pia tuna michezo kadhaa tunacheza pale tuna mchezo ya kukutana na kamba mchezo ya kuruka na kamba yaani kuna michezo ya kila aina ambapo tunaweza kupumzika na katika hiyo hali ya kusherehekea.

Mimi upokea maoni kutoka kwa watu wengine tu vizuri ambapo mi uchukulia maoni kama namna ya kunisaidia ama kunikosoa sasa mimi ujiweka tayari na kusikiliza nasikiliza tu sikati mtu kwa mazungumzo. Sijaribu kujitetea wakati na kusolewa wakati mwingine nauliza swali maswali ambapo sielewi ndio niweze kupata ufafanuzi kisha nachagua maoni ya maana katika yote ambayo nimeeleza ndiyo iweze kunisaidia kuniboresha, yaani kunikosoa. Pia wakati mwingine maoni nione yanaeza kuwa yanalingana na malengo yangu. Na pia si vizuri kuchukulia kibinafsi. Kisha natumia maoni mazuri kwa kujifaidisha, na kufanya mambo mazuri pia nakushukuru walienipa maoni kwa sababu si maoni yote ni mabaya, si maoni yote ni mazuri. Sasa ni mimi nije nikaamua ni yepi ya kuchukua yepi ya kufanya. Na ambapo nimepewa maoni mazuri naweza kufanya mabadiliko. Pia nauliza maoni mara kwa mara kutoka kwa aliyenipa haya mambo.

Mimi huchaji kifaa changu mara moja kwa siku ambapo sana sana huwa masaa ya jioni. Ninapokwenda kulala na kitia katika stima ndio kiweze kupata chaji ndio nikiamkia asubui naam siku yangu iko sawa mambo yangu yanaendelea vizuri.

Mimi hupenda kununua vitu zangu sokoni ambapo mtu ana uhuru wa kuchagua kitu ambacho anataka pia una uhuru wa kulinganisha kitu fulani kutoka kwa muuzaji mmoja na mwingine pia una uwezo wa kujua bei kutoka kwa muuzaji mmoja hadi muuzaji mwingine kwa hivo sokoni pale nahisi nina uhuru kabisa wa kununua chuchote nachotaka yaani kuweza kuzungumza pia bei ndiyo nikaweze kupata kwa bei isiyo ghali.

Moja kwa kupakia picha za mahali pazuri, ambazo kwa mfano zinaezakuwa ni mbuga za wanyama, baharini, milima, pia hoteli za kifahari. Yaani kila mahali ambapo nimeenda na pia naeza kupakia picha za chakula za kifahari pia wakati nimeenda sokoni nikaweza kununua bidhaa za aina tofauti tofauti. Wakati mwingine naeza kuonyesha safari za kifahari kama picha za ndege kama nimetumia ndege kusafiria ama kutoka nje kwa mfano nimetoka na ndege ambazo ni kampuni fulani yenye sifa nzuri tu.

Moja lazima nifanye utafiti katika ule mkutano, utakuwa unazungumzia nini? Ndio niweze pia mimi kujipanga na maneno nitakayozungumza mada nitakazoongelea katika ule mkutano. Pia siku ya mkutano navalia vizuri najiandaa kwa kubeba kalamu na kitabu nafika pale kwa ule mkutano mapema kabisa.

Ningependa kutembelea nchi ya zanzibari ambayo nchi hiyo hukuwa ni nchi rembo sana katika utalii. Yaani kule kuna maji ya bahari ambapo naweza kuona wanyama wa baharini vizuri. Yaani ni mahali kunapendeza kabisa, mahali kusafi kabisa. Nchi imetulia kabisa, nchi haina vurugu, nchi haina mambo mingi. Yaani kila mahali panapendeza katika hiyo nchi.

Kwanza na wapokea vizuri kwa kuwakaribisha. Alafu baada ya kuwakaribisha naeza kumweleza kazi yake itakuwa gani. Tunazungumza alafu pia nampeleka katika kila sehemu kazini pale. Namweleza kila sehemu hufanya kazi vipi. Namjulisha pamoja na wanaofanya katika hizo sehemu zote wanaeza kujuana pia unamweleza masharti ya kampuni namna kampuni inavyofanya kazi mambo ya kufuata, mamba ya kufanya, mambo ya kutofanya yaani unamshauri tu vizuri ili akaweze kujihisi yuko pamoja naye yuko pamoja na hicho kikosi.

Mimi hutumia video katika mawasiliano ambapo unahisi unachoeleza mtu unataka akaweze kukifahamu kabisa ama akaweze kuelewa ni nini unachozungumzia sa video zinasaidia sana sababu mtu anaweza kuelewa zaidi mtu anaweza kupata hiyo picha akilini ni nini mnachozungumzia haswa video zinasaidia sana.